Wakati wa mapumziko kazini, huwa natumia muda kupumzika na kurejesha nguvu za mwili na akili. Mara nyingi hufanya mazoezi madogo kama kutembea kidogo na kunyosha misuli. Jambo linalonisaidia kuondoa uchovu na kuimarisha umakini. Pia mara nyingine hupumzika kwa kunywa kinywaji kula kitafunio kidogo au kuzungumza na wenzangu. Kwa urahisi bila shinikizo la kazi. Baada ya hapo huangalia kazi zangu, zilizobaki na kupanga hatua zinazofuata ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu. Kwa ujumla, kutumia muda wa mapumziko vizuri kunanisaidia kuwa na tija na uthabiti kazini.